Binafsi natumia muda wangu wa bure kwa njia inayonipa utulivu, furaha na kujijenga. Kwanza napenda kupumzika na kujitenga na ratiba za kazi. Wakati mwingine nachagua kukaa kimya, kufikiria mambo yasiyo na presha. Hii hunisaidia kurejesha nguvu za akili na mwili. Pia napenda kujishughulisha na mambo ninayopenda. Inaweza kuwa kusikiliza muziki, kucheza mafilamu na mashughuli nyinginezo. Shughuli hizi hunifanya nijisikie huru, huniondoa kwenye msongo wa mawazo wa kila siku. Wakati mwingine natumia muda wangu, wa bure kujifunza na kukiboresha naweza kusoma makala, kutazama maudhui ya, kielimu na kujifunza mambo, jambo jipi linalonivutia. Hii hunipa hisia ya mandeleo binafsi pia. Na kwa mengine naweza sema. Ninathamini kuwasiliana na watu wa karibu. Mazungumzo na rafiki, familia, hunipa faraja, hunifanya nijisikie nipo sehemu ya jamii.

Kila siku najitahidi kuupa mwili wangu, muendo fulani hata kama si mazoezi makali sana. Mara nyingi huanza na kunyoosha mwili asubuhi ili kuondoa usingizi na kuandaa misuli kwa shughuli za siku. Kunyoosha hunisaidia kuepuka maumivu na kujisikia huru mwili. Pia napenda kutembea kwa miguu na kufanya matembezi ya haraka. Hunisaidia kubaki mwenye afya na pia hutuliza akili. Wakati mwingine matembezi haya hunipa nafasi ya kufikiria na kusikiliza mziki. Jamb linalofanya mazoezi yawe ya kufuraisha zaidi. Kuna nyakati ambazo nafanya mazoezi mepesi ya nguvu kama kutumia uzito wa mwili wangu mwenyewe. Si lazima iwe kila siku lakini najitahidi kufanya mara kadhaa kwa wiki ili kuimarisha misuli na kuongeza stamina. Kitu muhimu zaidi kwangu ni uendelevu. Sio ukubwa mazoezi naamini kuwa mazoezi ya kila siku yanapaswa kuwa sehemu ya maisha. Sio adhabu.

Mara nyingi mimi huanza na kikombe cha chai au kahawa ili kunisaidia kuamka vizuri na kuendelea. Na kuunda akili kwa siku baada ya hapo nakula kitu rahisi kama mkate mayai. Uji kulingana na siku na muda nilionao napenda chakula kinacho nishibisha kiasi lakini pia kunipa nguvu za kuendelea na shughuli. Wakati mwengine nachagua kula matunda kama ndizi au machungwa hasa siku ambazo nahisi sitaki chakula kizito. Matunda unifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu wa asubuhi.

Kwa maoni yangu binafsi mazingira mazuri ya kazi hutokana na mchanganyiko wa watu, mawasiliano na utamadumi wa kazi. Kwanza kabisa heshima kati ya wafanyikazi ni jambo la msingi kati wakati watu wanaheshimina wanajisikia salama kutoa mawazo yao kufanya kazi bila hofu. Heshima hujenga uaminifu na mshikamano kazini. Pili mawasiliano ya wazi na ya kweli hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Wafanyakazi wanapojua kinachotarajiwa kwao na wanapoweza kuuliza au kutoa maoni bila kizuizi. Kazi hufanyika kwa ufanisi zaidi migogoro hupungua. Pia ushirikiano wa kazi ya timu mazingira ambayo yanahimiza kushirikiana badala ya kushindana kupita kiasi, huleta furaha na mafanikio ya pamoja. Kufanya kazi kama timu, huongeza, motisha na huondoa hisia ya upweke kazini. Pia uongozi mzuri na mchango mkubwa. Kiongozi anayesikiliza, anayehimiza na anayetoa mwelekezo. Mwelekeo wazi huleta utulivu na ari kazini wafanyikazi ujihisi, kuungwa mkono na kuthaminiwa. Jambo lingine ni uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Mazingira ya kazi yanapoheshimu muda wa mapunziko na maisha ya ufanya kazi nje ya kazi. Watu hufanya kazi kwa bidii bila kuchoka kupita kiasi.

Zahidi ni blue. Napenda rangi hii kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani, na inanikumbusha anga na maji, vitu vinavyofanya nijisikie huru na mtulivu kila siku. Pia ni rangi ambayo naona. Ni rahisi kulinganisha na vitu vingi, iwe kwenye mavazi na mazingira yanayotuzunguka.

Kusoma na kutazama filamu ni shughuli ambayo naipenda sana binafsi. Kusoma hunisaidia kupanua maarifa yangu, kunifundisha mambo mapya na kunifanya nifikirie kwa undani. Napenda hasa vitabu vinavyonipa changamoto ya akili au vinanyo nifundisha mafunzo ya maisha. Burudani ninayopenda sana hunipa nafasi ya kupumzika, kufurahia hadithi na kujihusisha kihisia na wahusika. Mara nyingi hupumzisha akili yangu baada ya siku yenye shughuli nyingi.